Nipike nini leo kwa chakula cha mchana Kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana nitaupika na nazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi Ninahitaji lemau na tangawizi kumtia ladha Jee niandae ugali au wali nadhani wali ni bora unaiva haraka na nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia Samaki lazima uwe na ladha nzuri familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Wale wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira hua kitamu saidi. Nitaita wote tu tulale pamoja.

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapukua shambani. Ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafuraiya kuona mimea ikikua. Nikama kulea watoto. Lazima ninyunyize maji leo. Jua limekua kali. Ntavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva naomba nipande pia maua mingine ili bustani iwe nzuri zaidi shuguli hii ni burudani yangu bora.

Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu. Mshahara ulingia jana lazima nigawe kwa buzara. Panga nyumba kwanza, shilingi hizi. Umeme na maji, shilingi hizi. Chakula kwa wiki nne, nadhani shilingi hizi zikatosha. Ninahitaji kueka akiba kidogo. Kwa dharura za baadae. Labda shilingi elifu mbili. Watoto wanahitaji vitu vya shule, vitabu na kalamu. Nimesahau deni la jirani. Nilimkopa mwezi uliopita, lazima nimlipe leo Peza zinakwisha haraka sana, ninaitaji kuwa makini zaidi na matumizi Nadhani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.

Asubui tayari, lazima ni amuke ni anze siku, leo ni siku nzuri Naona jua linaangaza, jee, ni chukwe chai au kahawa Nathani kahawa itanesaidia kuamka vizuri Bada ya kuoga nitava nguo gani, ile shati ya blue au nyekundu Nafikiri blue ni bora kwa leo, na mkutano saa nne, lazima nijiandae mapema Ebu niangalie maelezo ya jana, nisikumbuke mambo muhimu siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Je niendeshe gari au nichukue basi Gari lina tatizo kidogo la mafuta Linakula sana Basi ni raisi na nafuu Lakini leo nina mzigo mingi Nadhani gari ni bora nitakwenda dukani kununua vitu vingi baada ya kazi Nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nimpigie simu kwanza Niangalie kama yuko nyumbani Ninaitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo lazima nijipange vizuri Hebu niandike orodha nisikosahau kitu chochote.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nijukwe hewa safi Anga ni zuri leo, hakuna mawingu Nitakunjua mkono na miguu, mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto kupunguza msongo wa mawazo Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za barua pepe Wakati wa kupumzika ni muimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimnyatu. Nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba. Upepo unavuma taratibu. Hii ndio amani ya kweli.